Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao. Ninatumia jinsi ya kujilinda katika kutokana na vitisho vya mtandaoni. Ni ya kwamba ni meweza kujua ya kwamba. Watu wanatumia njia mingi za kuzungumzia watu ama kuwapea vitisho kuwaongelesha vibaya. Kwa hivo mimi ninajitenga na watu wengine, na pia sineni na wao mambo mbaya. Nikingundua mtu fulani watabia, hiyo tabia ya kutoa vitisho, kutoa matusi, ninajitenga na wao, ili nisiweze kuwa na ushirikiano wowote. Kwa hivyo mimi ninajihusisha na njia ambazo zinafaa ili nisiweze kupatana na vitisho wala matusi kutokana na watu wenye iotabia mitandaoni.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole Naam, mfumo wa usalama wa vidole Kwa kimombo unaitwa fingerprint security na ninautumia hasa katika vifaa ambavyo vinawezesha huo katika simu hiyo ni mfumo ambao unatumika sana na ninautumia sana Kwa sababu hakuna hakuna haja ya mtu kushinda ukikumbuka digiti, digiti ambazo unakumbuka kama ni pin ama ata iwe ni password Hakuna haja ya kushinda ukikumbuka kwa vile Ukitumia huu mfumo wa vidole wewe unatembea na huu mfumo wa usalama katika simu na ata katika tarakilishi huu mfumo unatumika.

Je, unapenda kukimbia? Naam, ninapenda kukimbia. Kwa vile kukimbia ni njia moja ya kufanya zoezi na inasaidia mtu kuwa na afya kimwili. Inasaidia kimawazo, kunawiri, katika akili na ata mwili mwenyewe unaskia ukiwa na afya ya kutosha. Kwa ivo kukimbia ninapenda na mimi ukimbia hasaa. Upenda kukimbia asubui, kwa vile huwa ni wakati ambapo hali ya hewa ni baridi na hakuna jua wala joto. Kwa hivyo inatoa, inampa mtu hali njema ya kukimbia. Na hata pia baada ya kukimbia, ninakuja, ninaoga na maji baridi, ili mwili uweze kutulia na pia ninasikia vizuri sana.

Unapenda kununua vitu wapi? Ninapenda kununua vitu katika duka, ama pia katika sokoni. Inalingana ni vitu vya ainagani. Kwa hivo mimi upenda kuvinunua huko, dukani, na pia kuna supermarket. Kwa vile, katika duka kubwa, unaweza kununua vitu ndogo ndogo, sokoni pia naweza kununua vitu vya kupika, mambo vitu za kupishi Kwa hivyo ninapenda kunua huko na pia kuna kama supermarket ambapo ninduka kubwa na hilo likona vitu vya aina zote Ninaenda huko, ninaeza kujichagulia kulingana na vifaa ama bidhaa ziko huko na pia bei yake Kwa hivyo umo ni mahali moja ninapopenda kuenda.

Je, unapenda kuangalia nyota. La hasha, sipendi kuangalia nyota kwa vile usiku sijajipata huko nje ya nyumba. Nikiangalia mwezi, wala nikiangalia nyota. Hakuna hatia katika kutenda hilo jambo, lakini mimi sijipati nikifanya haya mambo. Si mambo ya kunifraisha moyo, kwa hivyo sijipati nikitenda mambo kama hayo. Lakini pia inapatikana unapata ya kwamba usiku hakuna nyota, kwa hivo sipati wakati wa kwenda kuziangalia nyota. Kwa hivo kwa sababu kwa vile usiku kama hakuna nyota, hakuna venye ninaeza kuenda kuangalia nyota gizani na hakuna nyota usiku wala mwezi usiku. Kwa hivo inabidi tu mtu akae kwa nyumba bila kuifanya hiyo kama jambo la kujifraisha.

Nguvu zako ni zipi kazini. Katika kazi ni nguvu zangu hupatikana katika hali ya kupenda watu na katika hali ya kupenda kushirikiana na watu. Kwa vile watu watu wanaposhirikiana kazini, munawezo wakufanya mambo mengi na kutimiza mambu mengi. Hata hivyo, niko na nguvu zingine kama vile mii ni mtu muabidi. Mimi ni mtu wa bidii na mimi ni mtu anayejituma sana. Ninapenda kutumia wakati wa unaofan na pia ninatafuta vifaa ambavyo zitanisaidia kufanya kazi yangu kwa ubora ili niweze kukua mtu anayelata faida kwa kampuni na pia faida katika maisha yangu Kwa hivyo mimi ninajituma, ninapenda kushirikiana na watu na kuleta umoja katika kampuni.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo. Naam, ninapenda kucheza mpira wa soka. Na inakuanga ni, napia ninjia moja ya kujifurahisha. Na ninazo, kuna zile timu ambazo ni huwa mimi upenda kutazama ama kuzifuatilia. Kwa hivo, timu za soka kama Chelsea, Man u, Man City, Liverpool. Ni timu ambazo zikona mchezo mzuri sana wasoka na ninapenda kuutazama na pia kuna timu kama za, napia kukimbia Kwa hivo mi ninapenda sana pia kutazama michezo ya kawa watu wanapokimbia na pia kuna michezo ya mpira wa wavu, ninapenda kutazama na pia kama kuna watu wa Kenya wanapenda sana na wamenawiri katika hiyo mchezo wa kukimbia Kwa hivo ni napenda kutazama na inakuwa njia mzuri ya kujifuraisha.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Kifaa changu hasa cha simu, iko na uwezo wa kueka moto masaa mengi. Kwa hivyo sihitaji kuicharge mara kadhaa. Maana nikicharge asubuhi yaweza kunikalisha siku yote. Lakini pia wakati mwingine unapata nikitumia sana hasa nikiwa katika mitandao. Unapata moto unahisha haraka. Kwa hivyo inabidi ninaicharge tena na unazapata ninaicharge mara mbili Lakini si mara mingi Pia usiku unazapata kama siitumi naezaicharge ili niweza kuitumia bila matatizo yoyote Lakini unapata ninaicharge mara mbili na pia wakati mwingine mara tatu Lakini hayo ni si hasa ni si wakati mwingi kwa vile mara mingi situmi simu sana Lakini kuna vifaa vingine kama tarakilishi Hii unapata ninaichaji mara mingi kwa vile katika utumizi wangu wakazi nautumia sana kwa hivyo ninaichaji kila wakati na iko katika moto hili iweze kutumika.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi unapata ninacheza na watu wengine. Unaeza cheza mchezo wa ngoma, unaeza cheza mchezo wa kukimbia, unaeza cheza mchezo wa soka. Unacheza na watu wengine. Kwa vile katika ile jamii ninaishi watu wanapenda kucheza mchezo sana na pia kuna watu wengi. Hasa hata watu wakiwa watoto. Watoto ni wengi, mnacheza na wao, mnakimbia. Mna mabishano. Mnacheza michezo. Unapata hata watu wengine mchezo unaeza kuwa mzuri hadi mnaenda nyumbani usiku.

Je, unapenda kujifunza historia. Namu, ninapenda kujifunza historia ili kusoma mambo ya ambayo yametendeka pale kale, ili nijue mambo ambayo ya naendelea. Kwa hivu inakuanga ni jambo mzuri na ninapenda kujua mambo ambayo ya metendeka, niweza kufahamu kwanini mambo ya kovile yalivyo. Ninapenda kusikiliza, sanamu, kutazama, kusoma vitabu Ili niweze kujua mbona tulipo pale tulipo na mbona mambo ya natendeka jinsi ya navotendeka.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika Wakati huu unakuanga muda mzuri wa mtu kulala mtu huwa analala ama pia ni wakati mzuri wa kusoma kitabu kwa hivyo unapata mimi ninasoma kitabu ama ninaenda kulala, ninaenda kutulia na pia kama ni mchana, ninaenda kuota jua kwa vile, hakuna mambo mengi ya kufanya wakati jua wakati umeme hauko kwa hivyo ninaota jua ninaeza pia kupika na pia ninaeza hata kusoma kitabu.

Unapenda mziki wajadi? Naam, ninapenda mziki wajadi maana unapata lugha yake huwa ni luga safi na siyo lugha iliona uchafu. Na pia unapata pia jinsi wanapocheza huo mziki hukuwa kwa ustaarabu na njia ya watu wana ni watu ambao wanaelewa chenye wanafanya. Na pia unapata unachezwa kwa umakinifu. Na pia unapata wanaucheza vizuri. Na pia vyombo na zana ambazo wanatumia. Ni vyombo vinavyo chezwa kwa utaalamu unaofaa.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Katika kazi unapata kuna changamoto mingi ambazo mtu anapatana nazo na lazima mtu awe na umakinifu mkubwa na pia awe makini katika kutatua hizo changamoto kwa maana usipo zitambua itakuwa katika halingumu sana. Moja wapo ya hizo changamoto Ukua ni wale watu mtu anafanya kazi na wao Waneza kuwa ni watu ambao Hawa thamini kazi na pia unapata ni watu wanaopiga kelele na ni watu pia hawa ambao hawa eleweki Kwa hivyo kusiana na watu kua na changamoto Pia wakati mwingine unapata wakati wa kufanya kazi Waweza kuwa mfupi sana na pia kazi ya wakati mwingine inaitisha mtu kujituma sana uneza kutu umechoka lakini bado unatakikana kujituma ili kuakikisha unatenda yanayo stahili.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Naam, ninapenda kujua mambo ambayo ya nabadilika katika dunia na teknolojia mpya ya weza kuwa na umakinifu ambao unasaidia mtu katika taaluma ambazo anafanya inaleta utaalamu hasaa katika kazi na teknolojia mpya inaeza kuwa mzuri na kusaidia mtu asichoke sana inaleta ufahamu mwingi. Kwa hivyo teknolojia mpya ninazipenda sana kuzitumia ili zilete kuleta umanufaa na urahisi katika maisha.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Mchana unakukua wakati mwema wakupata mapumziko na moja wapo ya mapumziko hayo ni mtu anaeza lala ama pia kusoma kitabu na pia kutazama televisheni. Na pia unapata mtu anaeza ingia katika mitandao, upitie mitandao hapa na pale, uweze kujua, kujifahamisha mambo ambayo ya natendeka katika mitandao na pia unaweza tazama filamu, tv, ili uweze kujifurahisha na pia uweze kutulia kima wazo Unaeza pia mtu anewezamua pia kukula ama kutembea ili mtu aweze kuona na pia kupumzika.

Je, unapenda mvua? Naam, ninapenda mvua. Maana mvua ukona sauti ambayo inaleta usingizi. Na pia inaleta utulivu katika ki katika mtu. Na pia mvua ni mzuri inaleta kunufaisha chakula. Ambapo zimepandwa katika katika shamba. Mvua hukuwa mzuri na ninaipenda. Na pia mtu ukipata wakati wa kwenda kucheza cheza katika mvua. Hukua wakati mwemwa sana, unafurahia, unajipumzisha na pia inaleta manufaa katika shamba.

Unapendelea kusoma au kuandika. Mimi ninapenda zote. Unapata katika kusoma hapo dipo unapata kuandika. Bila kusoma uwezi jua la kuandika. Kwa hivo ninapendelea kusoma huku ni kisoma ninaandika katika kitabu. Maana katika kuandika hapo unapata unakumbuka yale ama kile ambacho umeweza kusoma. Kwa hivo kusoma ni muhimu na pia kuandika ni muhimu. Ukiandika unakumbuka hile ambayo umeweza kukumbuka.

Je, unapenda chakula cha haraka. Naau, ninapenda chakula cha haraka maana kimetarishwa tayari, hakuna kupanga laini, hakuna kungoja. Unaenda, unapata ni haraka, unachukua kile ambacho unahitaji, na wewe unaenda zako.

Unatazama video wapi mtandaoni. Mimi nikitaka kutazama video mtandaoni. Kuna mahali mingi tofauti na tofauti ambayo ni natumia kutazama na kuna tovuuti kadhaa na pia kuna mitandao ya kijamii kadhaa. Kuna tovuti kama YouTube ambayo imejaa video mtu za kutazama na pia kuna tovuti zingine za movie mtu anawezatumia kutazama Kwa hivyo mimi nazitumia hizo tovuti na pia mitandao ya kijamii kutazama video na pia kujifurahisha na kujichekesha.

Mandhari gani mzuri umewahi kuona. Mandhari tofauti huleta furaha ama kujifurahisha tofauti. Kuna mandhari ya mto, kuna mandhari ya pwani, kuna mandhari ya nyasi, kuna mandhari ya michezo ngoma. Na hiyo yote mandari inafuraha tofauti. Lakini pwani na mandhari ya nyasi kubwa na mandhari pia ya pwani hukua mahali mzuri ya kunifraisha.

Unasharehekea mafanikio ya timu vipi? Kuna njia mingi za kusherehekea ya mafanikio ya timu. Njia moja ya kusherekea ya mafanikio ni timu ama wale watu walio katika timu wanatembea kwenda kunwa na kukula pamoja, Wanakucheza mziki pamoja Munacheza, munafurahia Munaita watu wakijamii Munasharekea pamoja na munafrahia kwa kuwa pamoja na ineleta umoja katika timu na hiyo hukua ina ubora wa kuwaunganisha kama timu pamoja na ineleta mnasharekea Munaenda munakula chakula pamoja Munafrahia na hukua wakati mwema.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Kuna aina mingi za rangi, kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi, kuna rangi ya kijani kimbichi, na hizo zote zikona urembo tofauti. Na inalingana na pia na mandhari ambayo mtu hapo. Kwa vila kuna mahali, kuna mahali ukienda ni kijani kimbichi, unafurahia. Kuna mahali ikiwa nyehusi, hiyo rangi pekee ndiyo anafaa. Na pia kuna mahali ukienda ni rangi nyeupe, hiyo ndiyo inatosha na hili inafurahisha. Na ukileta pia kuunganisha zote, unapata inakuwa na urembo wake na urembo mzuri. Kwa hivyo kuna nguo tofauti tofauti na ziko na urembo tofauti.

Ni malengo gani una kwa kazi yako. Katika kufanya kazi, ili mtu aweza kufanya kazi bora, lazima uwe na malengo. Lazima uweza kushirikiana na watu, ili lazima pia muweza kuelawana na watu, ili isaidie katika kutimiza malengo. Lengo moja, laweza ni kuweza kuwasiliana na watu. Lengo lingine, laweza ni kutimiza kazi yako kwa uharaka. Lengo lingine laweza pia ni kuwa mtu unae aminika uwe kuwa mtu wenye utalamu na utaratibu mwema na kuna melengo hawa yote kutimiza kazi kwa haraka ili uweza pia kuelewana na watu.

Je, unatoa sadaka au michango. Naam, mimi hutoa sadaka na pia ninatua michango. Maana, sisi ni watu wakijamii na lazima mtu utoe sadaka na pia lazima utoe michango. Watu wengine pia wameweza kunichangia. Kwa hivyo pia ni vyema hata mimi niweze kuwachangia. Niweze pia, lazima pia nihusike katika michango ya watu wengine. Kwa vile hiyo ndio njia ambayo sisi sote kama kijamii, tunaweza kunawiri na tunaweza kukua tukisaidiana na kushikana pamoja.

Nyama gani unayo ipenda zaidi? Kuna nyama za aina mingi. Na lazima mtu aweza kujua ni nyama gani kwa vile hiyo nyama huleta ubora wake. Kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ya ng'ombe, kuna nyama ya samaki, kuna nyama ya samaki, kuna nyama ya nguruwe kuna nyama ya kuku na kila nyama iko na utamu wake. Nyama ya mbuzi hukua tamu, nyama ya samaki hukua mzuri na kila nyama ina ladha yake kulingana na upishi ambao umeweza kuitengeneza.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Naam, ninapenda kutembea kwa miguu. Kwa vile, katika kutembea kwa miguu, inaleta afya mzuri kwa mwili, inaleta ubora mzuri kwa mwili, na hizo njia zote hukua na umaana wake na afya mzuri. Ninapenda kutembea, ninapenda kujivinjari, ninapenda kutembea kwa miguu ili pia niweze iwe njia ya kujiboresha kiakili.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Katika kazi yangu niko na malengo mingi na hayo malengo ndio ambayo yananiongoza Kwa vile lazima nitimize lengo, unapata kuna lengo la kushirikiana na wafanyi kazi Kuna lengo lingine la kueza kuwa na kazi bora Kuna lengo lingine la kutaka kujijua zaidi Lakueza kufanikia kazini na kutimiza mambo ambayo nimeamua ama nimetenga kufanya. Njia moja nikuwa kuweza kushirikiana na watu na ninapata ninashirikiana na watu ili tuweze kutimiza malengo hayo.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Kuna njia mingi za kustarehe. Njia moja ni kutazama televisheni ama kutazama filamu. Kuna njia ya kusoma vitabu. Kuna njia ya kutembea kwa miguu. Kuna njia ya kuzururazurura. Kuna njia ya kulala. Na zote ni njia ambazo zimekubalika katika kustarehe. Na hayo hizo zote mtu yoyote mtu atachukua. Unaweza kustarehe na unaweza kufurahia.

Unashugulikia kazi za dharura vipi? Ni muhimu mtu kueza kushugulikia kazi zake za dharura. Kwa vile unapata kazi zingine zinatakikana hapo hapo. Kwa hivyo inanifanya mimi niweza kuzishugulikia na niweza kupatikana katika kuzishugulikia hizo kazi ili pia kazi siweza kuongezeka. Kuna njia ya kutenga wakati wa kushugulikia kazi za dharura. Ili ni napofanya haya mambo kazi isiweza kuongezeka na niweza kuleta suluhu.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Siendi hospitali mara yoyote. Kwa vile niko na afya njema. Na pia ninakula chakula mzuri ili kuhifadhi afya yangu iweze kubaki katika hali ambayo ni njema. Kwa hivyo si hitaji kuenda hospitali wakati wowote.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Asubuhi mtu anaweza kunywa chai, na pia unaweza kukunywa kahawa, na pia unaweza kukunywa uji, na pia waweza kula mkate, na pia waweza kula chakula kama chapati. Ukifanya hivi, unapata chakula njema na chakula kinacho kutosha, hata kukaa siku mzima. Hata hivyo, hicho chakula huwa kinabadilika kila siku Kwa vile siku moja utakula chapati, siku ingine, waweza kula ndo umama, ngwashi wakati mwingine, waweza kukula hadi mukate.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi. Kuna shughuli baadhi na aina nyingi za kufurahisha. Kuna mtu anaweza keti ukitazama televisheni ama filamu, waweza kuenda kutembea, waweza kuenda kuendesha baiskeli ama gari. Unaweza kutembea tembea hapa napale ili uweza kufurahia na hata kupendezwa waweza pia kuletewa maua waweza pia kuenda kutembea na wa marafiki waweza kuenda kukula hizi zote ni njia baadhi ya njia za kupendezwa.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Kuna njia mingi za kuanzisha mradi wa kazi. Kabla kuanzisha mradi, lazima uwe umejipanga na uwe umejua muda unaofaa. Uweze kuwa na malengo ambayo unataka kutimiza. Na hayo yote lazima uwe umeandika katika mahali ili uweze kukumbuka. Na baada ya kuandika hayo malengo, uweze pia kuweza kuangalia muda unaohitaji ili kuyatimiza.

Chakula gani unachopenda zaidi? Kuna chakula zaina nyingi ambazo zinanifurahisha na ambazo huwa zinapikuwa katika jamii yetu. Kuna chakula kama ugali, kuna chakula kama chapati, kuna chakula rojo rojo na hizi chakula zote niza kufurahisha sana na nina zipenda zote. Kuna chakula cha skuma, kuna chakula cha chapati na zote ni chakula za kuboresha.

Je, unapenda paka au mbwa. Mnyama anafaida yake na pia kuna analeta furaha tofauti. Ninawapenda wote paka na mbwa maana wote wanatumika ama wanaleta umuhimu wao katika mahali tofauti. Paka ni mzuri katika kukaa kwa nyumba. Naye mbwa ni mzuri kukaa katika huko nje. Mkitembea tembea naye ambapo paka hawezi kufanya hilo.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kuna mambo mengi ninayofanya katika kazi. Kwanza lazima niandike orotha ya mambo ambayo ninaitaji kufanya ama mamma lengo ya hiyo siku. Nikijua malengo ya hiyo siku ninaamua ni muda upi nitautumia kutimiza kila lengo. Kisha ninaanza kulifanya ama kulishugulikia hilo lengo. Hili niweze kutimiza na kumaliza katika wakati ufao na kwenye furaha.

Unapendelea shati au tishati? Ninapendelea zote. Ninapenda kuvaa shati wakati ambao ni wa kiofisi na pia tishati wakati mtu anatembea kujivinjari au hata kupumzika. Kila ikona maana ama umuhimu wake na huwa ninazivaa kulingana na umuhimu ama lengo ambalo ninahitaji kutimiza kwa hiyo siku ama kwa huo wakati.

Je, unapenda upepo au AC katika kila hali kuna kile ambacho mtu anafurahia. Upepo ni mwema mtu akitembea huko nje unapigwa na pepo na pia katika nyumba ilio na joto wapata AC inaitaji kutumika sana ili kuleta mazingira ambayo anafaa mtu kuishi na pia kufanya kazi. Hata hivyo unapoenda kutembea utapata uwezi tembea na AC kwa hivyo upepo hukua wenye busara na manufaa wakati huo.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Kuna misimu tofauti ya mwaka ambayo huleta furaha. Na kuna wa msimu ambao ni wa jua ama ni msimu wa joto. Na kila msimu una ufuraha yake. Na pia unapata kuna msimu wa baridi. Nata hivyo si baridi sana. Na kila msimu unafaa kila wakati. Kwa hivyo kukiwa na joto ama kukiwa na baridi, ikona furaha yake nao pia umuhimu wake.

Somo gani la sayansi unalipenda? Kuna masomo tofauti ya kisayansi ambayo yanafurahisha. Somo moja la teknolojia linafurahisha zaidi, kwa vile tuko nyakati ambazo teknolojia inakua zaidi na inaongezeka. Kwa hivo mambo ya kisayansi na pia ya mifugo, ya ukulima, ya teknolojia, ni mambo ya kisayansi ambayo yanafuraisha sana na inakuwa muhimu mtu kujua na inafuraisha sana inapendeza.

Kumbu kumbu gani nzuri unakutoka utotoni. Katika utoto wangu niliweza kufrahia sana na niliweza kujivinjathi na kupia kutembea na niliweza kukua na mawazo mengi na pia kumbu kumbu mnyingi. Tuliweza kuwa watoto wengi na watoto wakufurahia na watoto wakueza kushirikiana na njamii yetu ilikuwa njamii moja ambayo watu wanapendana sana na watu ambao wanaskizana Kwa hivyo katika hilo jamii kujia ukwaka kwa vila kuna upendo Watoto walikuwa na wanakuwa na wanaelewana na wanafurahiana sana Kwa hivyo ni hayo mambo na ni mzuri na ni kumbukumbu katika mutoto wango.

Zawadi gani nzuri umewaaikupokea? Kuna baadhi ya zawadi ambazo nimezipokea hasa katika utoto wangu. Ninapenda mtu kunishukuru kwa maneno na pia mtu kuniambia jinsi ambavyo mimi niwabusara na pia kunipa zawadi kama hata kulinukununua kitu. Hayo mambo yote ya nafurahisha na hukua kwa furaha na pia inafurahisha moyo na inaleta kumbu kumbu katika maisha.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Kila mwezi unafuraha yake kama mwezi wa januari hukua ni mzuri wa kuanza mwaka na hata kuandika malengo yako ya mwaka. Mwezi wa desemba hukua mwema kwa maana ni mwaka unaisha na pia unaweza kujipima kama uliweza kutimiza malengo. Kuna miezi hiyo ingine ilio katikati, kuna miezi ya baridi, kuna miezi ya joto. Kwa hivyo kila mwaka ukona umuhimu wake ama ukona uzuri wake, hakuna mwezi ambao ninaupenda zaidi kuliko mwingine.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Katika dini, mambo yote ni muhimu. Na lazima mtu aweze kutimiza na ama kutambua ni jambo gani la kumpendeza. Lakini hakuna ubaguzi. Kwa vile dini ni muhimu katika maisha ya mtu. Na lazima mtu uweza kukua mtu wa wakiungu na pia ukutimiza mambo ya dini ili uweza kuishi maisha mazuri bila usumbufu wa wote.

Unaifadhi pesa vipi? Kuna njia nyingi za kuhifadhi pesa Waweza kuhifadhi pesa kwa kueka katika benki Waweza kueka pesa katika mfuko Waweza kueka pesa katika chini ya matres chini ya godoro hizo zote ni njia za kuhifadhi pesa mtu anaweza kuzitumia kuhifadhi kama ukombali na benki Waweza pia kutumia njia mfumo wa simu Waweza kutuma mfumo wabahasha, unanjia nyingi za kuyifadhi pesa ili iweza kuiweka iwe ya siri na bila hata watu wengine kuwajulisha.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kuna vitendo mingi za wema ambazo mtu anastaili kutenda. Nimeweza kuwa mtu mwema katika jamii, kuwasaidia maskini, kuwasaidia marafiki, kuisaidia familia. Lazima mtu awe na njia kadhaa kwa kadha za busara na jinsi unaleta umuimu katika jamii. Kwa hivo ninawema wangu na ninapenda kuufanya wema ili niwe mtu wa busara katika jamii.

Unapanga kazi zako vipi? Kazi lazima ipangwe. Na njia ya kupanga kazi ni kuzitambua ama kuyatambua malengo ambayo nahitaji kutimiza. Kisha ukishajua hayo malengo, unaandika orodha ya hayo malengo. Unatenga muda ambao utautumia kutimiza hayo malengo. Ukiandika na ukijua hiyo orodha, unaeka muda ambao utautumia kutimiza hayo malengo.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa. Naam, nimejifunza kucheza gitaa kwa vile ni chombo kizuri na ni chombo cha muziki. Na katika hiyo hali ya kujifunza, unapata mtu anafurahia, mtu unajifurahisha, na pia ni jambo la kuchemsha bongo. Katika kucheza gitaa, unapata akili inakua na kupanuka, na unapata mtu anaendalea kuwa na akili mzuri na pia kuwa na kumbu kumbu na akili pia inakomaa zaidi inasaidia kiafya na inasaidia mtu kuwa mtu wa busara na pia mtu kuwa mtu wa kufurahi na pia kuweza kushirikiana na marafiki na watu wengine.

Jee, unawafahamu majirani zako? Naam, ninawafahamu majirani wangu. Kwa vile, ni vyema mtu kuwafahamu majirani na muweze kutembea na muweze kuzungumza. Ile, musiwe watu ambao ni maadui na watu ambao hawajuani. Si vyema kutojuana, watu wanastaili kuwa watu wanazungumza. Ili, watu muwe wa marafiki na watu wanaelewana. Majirani wangu ni watu wema na tunaelawana sana na hatuna ugomvi wala uadui wowote.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mazoezi ya mwili lazima ifanywe mara kwa kadha ili mtu aweze kuwa na afya mzuri. Ikistahili ama ata ikiwezekana, fanya zoezi kila siku. Ukiweza kufanya zoezi kila siku, utaweza kuwa na afya njema na utapata mwili wako, kila wakati una afya na huna usumbufu wowote. Inakua ni njia mzuri ya mtu kuwa na maisha kuongeza maisha yako na ili uweze kuhishi miaka mingi bila usumbufu wowote wa ki afya.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kuna njia nyingi za kulinda mazingira. Unapata lazima mtu awe mtu ambaye anapenda mazingira. Kwa vile katika kupenda mazingira, unapata utayaka yakiwa safi na bila uchafu uchafu wo wote. Kwa vile katika kuilinda hiyo mazingira, unapata kuna mambo mengi utayafanya ambayo ya nastahili na mambo ambayo ya nafurahisha na ambayo itayeka mazingira ya kiwa safi. Kama hini hiyo, mazingira utayipata itakuwasafi bila usumbufu wowote.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Katika kufanya kazi ya ushirikiano na watu wengine, inabidi mtu awe mtu wakupenda kufanya kazi na iwe ni mtu wakupenda kushirikiana na watu wengine. Kwa hivyo mimi huwa mtu wakutoa maagizo na pia kuweza kuelewana na watu wengine. Kwa vile katika kuelewana, hapo ndipo mnaweza kusaidiana peke yake.

Muandishi gani wa vitabu unapenda? Kuna waandishi wa vitabu wengi ambao ninawapenda. Kuna muandishi kama ken walibora ambaye uandika vitabu ya kiswahili na ambaye ni mtu wakufrahisha na ambaye anazungumzia mambo ya kijami. Kwa hivo katika kuzungumzia haya mambo ya kijamii unapata anaelemishana na kusaidia watu kuyajua mambo ambayo yanatendeka. Kusoma vitabu ni muhimu na pia kuandika vitabu ni muhimu na ninapenda kuvisoma katika maktaba ili niweze kuelimika.

Je, unapenda kuimba. Naam, ninapenda kuimba. Kwa vila muziki ni njia moja ya kupumzisha akili na pia ni njia moja ya kufurahisha moyo. Kwani katika ila hali ya kujiku kuimba na kujifurahisha, unapata mtu anaelemika na mtu anafurahi na anapata kupumzika. Na pia unapata hauna makasiriko ala wala ugomvi wowote ni hali mzuri kwa ivo kuimba ni njia mzuri napenda.

Je, umewahi kusafiri kwa ndege? Naamu, nimeweza kusafiri kwa ndege na ilikuwa safari mzuri sana. Mtu anafurahia, hakuna kuchoka, na unaweza kuona mambo mengi katika hali ya anga. Na ndege hukua kifaa kizuri cha kusafiri nacho, maana muda unakatwa, muda si mwingi. Na inakua ni jambo mzuri la kufurahisha na kupendeza sana.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Kuna njia nyingi ama mambo mengi ningependa kuwa na nguvu tofauti ningependa kuwa nazo. Ninapenda kuwa mtu, anayependa watu, ningependa kuwa tajiri. Tajiri aliye na pesa nyingi na tajiri ambaye akona uwezo wakua kuaguza watu wengi, kuwanufaisha, kubariki, kuwainua na kufanya maisha yao yawe bora na yakusaidika sana.